Wakati wa baridi huwa najaribu sana kukaa nyumbani, mbali na hilo huwa najaribu kuvaa sweta, ama nguo ambazo ni zinaweza kuzuia baridi, pia huwa najaribu kukunywa chai kwa mara mingi kama inawezekana.

Ndiyo nimewai kulima, mashambani kwetu, maeneo ya murang'a, mahali ambapo niliweza kulelewa kutoka umri wa miaka kumi, hadi nilipofika umri wa miaka saba wakati ambapo nilimaliza shule. Wakati huo niliweza kupanda vitu kama vile kabeji, karati na hata dania.

Kitabu ambacho nakipenda zaidi ni kitabu kilichoandikwa na Morgan Housel, kitabu chenyewe kinaitwa Psychology of Money, ni kitabu ambacho kinaeleza jinsi ambavyo mtu anaweza kupata pesa na njia zingine tofauti kulingana na wakati uliozaliwa.

Jinsi ambavyo mimi hulinda faraga yangu ni kuhakikisha ya kwamba sijaeka kila kitu ama mambo yote ambayo yanaendelea katika maisha yangu kwenye mitandao bali na hilo ni kuhakikisha ya kwamba sijachukua video ama picha ambazo sio za juu ya umri wa miaka ishirini na nane.

Jinsi ambavyo mimi hujaribu kushambulia tatizo kazini kwanza ni kwa kuhakikisha yakwamba nimearifu wakubwa wangu ama watu wenye cheo kuhusu tatizo hilo. La pili ni uhakikishe yakwamba sina ule kuchanganyikiwa ama kupanic alafu la tatu ni kuhakikisha ya kwamba nimetafuta suluhisho kwa njia haraka.

Mafunzo ambayo mimi huyapenda sana kupata kazini ni mafunzo ya jinsi ambayo tunaweza kujijenga ama jinsi ambayo tunayeza kutimiza malengo yetu kwenye kazi kwa njia nyepesi bila kutumia nguvu mingi ama wakati.

Harufu ambayo naipenda ya kwanza ni harufu ya chakula. Tukianziwa na harufu ya chapati ambapo wakati ambapo inapikwa. Chakula ingine ambacho hunivutia sana ni chakula cha vibanzi. Harufu yake hunivutia sana. Mbali na hilo ni pia harufu la maua.

Programu ambayo mimi huitumia sana kwa simu ni programu ya WhatsApp kwani ni mfumo ambao mimi huhitaji kutumia kazini wakati mwingi sana kwa jinsi ya mawasiliano, kutuma documents ama mambo ya kibiashara na kazi.

Wakati mwingi mimi huwa natumia simu yangu kwa jinsi ya kutafuta mihela. Ikiwemo kujaribu kutrade katika Binance ama Forex kwa applications za MetaTrader. Mbali na hilo, mimi huwa natumia simu yangu kwa jinsi ya kujifurahisha na kujifurahisha.

Ndiyo, wakati mwingi mimi huwa natumia teknolojia ya sauti, kuwasiliana na vifaa tofauti tofauti katika nyumba, kama wakati ambapo naongea na Gemini kuyaulitha maswali ama tatizo ambazo ninazo, pia katika television kukiambia ama kukielezea kitu ambacho nataka kufanya.

La hasha mimi si mtu ambaye napenda kuvaa kofia lakini wakati wa jua kali hua inabidi uvae kofia ili kujikinga kutoka na miale mikale ya jua na hata wakati mwingine wakati kuna mvua kuna kofia ambayo inaeza kukinga nywele yako.

Kitu ambacho mimi hukifanya kila asubuhi baada ya mimi kuamka ni kwanza kumshukuru ama kuomba Mungu na kumshukuru kwa kunilinda usiku. Pili huwa ninaenda kuoga ili kujitayarisha kwa siku ambayo ninayo na baadaye kuanda kikombe cha chai na kukikunywa kama kiamshakinywa.